Ningependa kutembea sehemu tufauti tufauti, lakini haswa napenda ningependa kutembelea Dubai, mji wa Dubai. Kumaanisha Dubai naipenda sababu ya kupenda Dubai ni juu vile mimi ni muislamu, huwa naona kama Dubai ni sehemu yangu ya kuishi ama sehemu yangu ya kutembea. Kwanza dini, kidini napenda Dubai, chakula yao, chakula yao, kukupi ndo ivo, ningependelea kutembelea Dubai. Dubai na pia nigependa kutembelea kutembelea sehemu kama London, London, London, juu ya kuna vitu nasikia watu wakiongea venye London kuna nini, kuna nini hiyo kuona hizo mchezo wa mpira, ningependa kuona Arsenal, kuona hizo timu ziko London, nigependa kutembelea London na pia nigependa kutembelea nchi tofauti tofauti bora ina historia nzuri ama ina historia ya kidini kutembelea nchi hizo. Sofu kwa sasa ningependa kutembelea Dubai kama ya kwanza, kutembelea London, kutembelea Paris. Paris, kutembelea Paris. Pia nione hizo kuna hizo nini za kidide hizo ma nini za kitambo. Hizo vitu za kitambo kama hizo ma kwa kizungu wanasema artifacts hizo. Ningependelea kutembea nikazione na nikajue ni nini ama ni nini wanayo yenye sisi huku Kenya hatuna.

Mimi hufanya vitu vingi wakati wa mvua, na mimi hushiriki na vitu vingi wakati kuna mvua. Ukiwa na mvua mvua mkuu, mimi hufanya lazima, mimi nieke vitu nje, nikaeke vibuyu, nieke nini na nini, ndio afadhali, nipate hiyo maji ya mvua. Na pia, mimi napenda mvua sana, napenda mvua mvua ni baraka kutoka kwa mwenyezi mungu. Kumaanisha mimi napenda mvua. Na mvua husaidi mimea, husaidia wanyama husaidia sisi, binadamu. Kwa nji moja au lingine. Na pia, siku mvua ili nifuraisha zaidi ni siku tulikuwa tumekaa muda, miezi, kama hatukua na mvua. Kukuwa na chakula, kutosha. Kukuwa mimea, zikuwa zina mimea. Ilikuwa ikikifa. Wanyama walikuwa wakifa. Tulikuwa hapa, tunashindwa kukula. Tukule nini, tukunywe maji, maji, ikuwa shida. Kupata maji maji ilikuwa labda ukunywe maji ya chumvi. Na hapo mvua ilinifurahisha zaidi iliponyesha wakati hatukuwa tumengojea ama hatukuwa tunajua itanyesha. Na hapo nilifurahia sana sana moyoni. Nigependa nilezee jinsi mvua ilibadilisha mpango wangu. Kwa ya kwanza ni mvua hubadilisha mpango. Kama imeanza kunyesha subuhi ukienda kazini. Kwa kuwa uneweza kuwa umepanga uvae nguo fulani hivi na hivi ju kuna jua alafa upate mvua mpango yako ya kuvaa nguo. Ama kuvaa nini huwa inageuka na pia pili. Kama ulikuwa umepanga mimea zako haifai kupata maji kiasi hii hii kwa hii muda upata mvua ikuja kukinyesha na inaharibu. Kila kita inaharibu mpango yako. Ya tatu mvua huleta matope ikileta matope ama ukileta. Yo matope. Mvua ikileta matope hiyo kunyesha sana. Kuleta matope inasumba watu. Kwende makazi kazini kwao. Kufanya kazi moja mbili, kuenda pahali hapa na pale. Kumaanisha mvua. Kama kuna mvua mvua huleta mazuri pia huleta mabaya na pia mvua ikinyesha mvua yanaharibika ama yanabadilika. Ninaposikia sauti ya mvua nasikia unyenyekevu nasikia utulivu moyoni. Kwa kuwa, mkisikia sauti ya mvua. Kama kuna mvua halafu pia kuna baridi. Kuna wakati mvua kuna kuna baridii. Kama kuna mvua na kuna baridi. Unapata unyenyekevu, unapata utulivu moyoni. Kwangu napata utulivu, huwa nikisikiza mvua na ni usiku nafua kila kitu kazi ama nini naacha chini. Juu nasikia nikama niko mtulivu, nafaa nilale, nifanye kitu ingine ama nikae chini tu nipige gumzo na marafiki zangu ama mashoga zangu. Kumaanisha sasa mvua ina mazuri na mabaya na hayo mazuri, mazuri yanashinda mabaya mabaya ni ile tu inawezesha kukosanisha mpango zako ufanye hivi na hivi uache hii na hii. Lakini mvua ni nzuri kwa sisi wanadamu na kwa wanyama na hata kwa mimea. Lakini pia ikiwa mingi inaharibu mimea na pia inawaua wanyama na pia inawaua wawanadamu. Hiyo kufurika wa maji mambo kama hayo.

Marafiki wapia nawafanya mambo mengi nawafanya vitu vingi ya kwanza marafiki wapia na waelezea vini jinsi nilivyo. Mimi ni natabia hivi na hivi na fanya hivi na penda hivi na penda hizi na penda hizi na penda hizi na ili wakijamu kamesha angu. Wajue wana wafaa wafanya hivi na wafaa kufanya hivi. Kumanisha kwangu marafiki wapia lazima kwanza wajue kila kitu kunihusu kabla yao kutaka kuwa marafiki zangu zaidi. Kumanisha kwanza nikipata mtu wanata kwa rafiki yangu namuliza kwanza kama yeye anamadili ama anatabia kama zangu. Kwa kuwa marafiki, hili muwe marafiki wa dhati lazima muwe mna tabia ya kufanana ama mna lengo ya kufanana. Uzi kuwa na rafiki wa mtu lakini hamna lengo ama tabia ya kufanana. Ya pili, marafiki wapia awafai kuwa na hiyo nguvu ya kufanyisha ama kukuezesha kwenye vitu hautaki. Kwa mfano mtu ana rafiki mpya anajaribu kukulazimisha kunywa pombe, mihadarati, vitu kama hizo hafai kuwa na hiyo nguvu kwako. Lazima uweke mikakati ama vitu asikuwe ana hiyo nguvu ya kufanya vitu kama hizo kwako kama na nguvu ya kufanya ufanya vitu. Ya tatu ama labda pia ya mwisho, marafiki zangu lazima wajue niko vipi, napenda nini, sipendi nini, natutaka nini, sitaki nini. Ndio ili wakijua hivo wanafaa wajue jinsi ya kuni kukaa na mimi, jinsi ya kuongea na mimi ama jinsi ya kuniambia vitu ama ya kuniileze ya vitu.

Wakati nina msongo wa kazi, mimi huu chukua wakati nilichukua off, ama mimi huu chukua siku zingine nisiendi kazi, naomba ruhusa nisiendi kazini ndiyo afadhali, nijiangalie kibinafsi, ama nijijue, ama nijipate kibinafsi. Ama nikiona mzongo wakikaa wakazi mimi uongea na boss ama mkubwa wetu atupe mfursa ama mda wakuchukua wakati wakibinafsi kwa kila mtu kazini.

Maranyingi asubui mimi hukunywa maji ama hukunywa chai kwa mkate, chai kwa viazi, chai kwa mandazi, chai kwa mahamri. Lakini mara nyingi mimi hukunywa chai ama kunywa maji, kitu nyepesi, kitu si nzito kama ugali ama kitu si nzito. Kitu si nzito mi hukunywa chai, soda, juisi sharubati ndo hiyo sharubati chochote hile kita kuepo na si nzito.

Mimi hutumia tiktok, instagram ama whatsapp lakini sana sana nikiamka asubuhi mimi hutumia whatsapp hiyo ya kuongea na watu kibinafsi halafu mimi sana mimi huingia instagram hu hapo kuangalia vipndi, kuangalia video ziko naangaliangalia naangaliangalia nikiendelea na siku. Lakini haswa mimi hutumia programu ya whatsapp hiyo ya kuongea na watu kibinafsi hiyo kuongea na marafiki, wazazi, kuongea na watu, biashara hapa na pale. Ndio mimi hutumia sana sana kila siku. Asubuhi ama Kwa Asubuhi nikiamka nanzana whatsapp. Mchana mchana hivi nikiwa sina furaha. Nataka ni jiburudishe ama nisikie raha. Kidogo hapa na pale naangalia Instagram ama na ingilia TikTok.

Nahifadhi pesa katika benki. Benki ni rahisi aisi kuhifadhi pesa kwa kuwa ina pesa inaongezeka kwa muda na pia ni ngumu kuibiwa kama kuhifadhi pesa nyumbani ama katika coach ama kuhifadhi pesa kwako. Naifadhi pesa benki.

Napendelea baridi kushinda joto kwa kuwa baridi inafanya akili ama mwili ikuwe na urahisi wa kufanya kazi. Lakini joto inafanya mwili isiwe na urahisi wa kufanya kazi, watu huchoka haraka, watu kushikuwa na maumivi waraka wakiwa kama kuna joto. Lakini baridi, watu wakiwa kama kuna baridi, hakuna hiyo chovu sana.